Harufu ninayopenda zaidi ni ya maua safi baada ya mvua kwa sababu inaniuma sana na kunifanya nijisikie tulivu inanikumbusha asili majira ya mvua na wakati wa amani nyumbani au shambani. Harufu iyo hunipa furaha ya ndani. Inainua roho yangu na kunifanya nijisikie kumejaa shukrani na utulivu kila ninapokumbuka au.